Unafanya nini wakati umeme unapokatika? Umeme unapokatika huwa nina taa yangu ya akiba ambayo inatumia betri za kawaida. Ndio ninatumia kuwashia taa lakini pia kwenye upande wa simu nina kitunza pawabenki kwa ajili ya kuchajia simu. Lakini pia huwa nakuwa na akiba ya mshumaa kwa ajili ya kuweza kuwasha mwanga endapo betri zikigoma kuwaka.

Niambie kuhusu mchezo wako unaopenda katika olimpiki. Mchezo ninaoupenda katika olimpiki ni mchezo wa riadha. Mchezo wa riadha ni mchezo ambao ninaupenda sana katika olimpiki. Ninaupenda mchezo huu kwa sababu ni mchezo ambao huwa unanipa sana fanyapapo unafanyika. Asa ninapo ona watu wanakimbia kukimbia kufamuja. Kukimbia ilikuweza kufika sehemu ya mwisho. Huwa inanifundisha kwamba maisha ni mapambano. Lazima kwamba wazo kufika ya malengwa yako. Mchezo niliofurahi kuutazama ni olimpiki ya England. Ni mchezo ambao kiukweli nifurahia sana kuitazama. Na mchezaji ambaye nampenda mchezaji ambaye anacheza olimpik na huwa ni Husein Bolt na mchezaji ambaye anakimbia mbio za mita mia moja na mita mia mbili na mbae na mbae na mbae na mbae na mbae na mbae na mbae na mbae na mbae na mbae na mbae na mbae na mbae na mbae huwa nahisi vizuri sana kwenye picha ya mchezo ya olimpik na huwa napanga ratiba zangu kuhakikisha kwamba siwezi kukoksa kwenye mchezo ya olimpk.

Niyambie kuhusu rafiki yako wa karibu zaidi rafiki yangu wa karibu zaidi anaitwa Nixon Gimbugi ni rafiki ambaye tulikutana mwaka elfu mbili na kumi na sita ambapo alinitafuta. Kwa lengo la kwamba tuweze kuenda niweze kuenda naye shuleni. Kitu cha tano. Kwa hio tulikutana ni shuleni. Kwa hio akawa lafiki yangu mpaka leo ni lafiki ambaye hatujaweza kugombana. Mambo ambao tumefanya pamoja na niki ni pamoja na kweza kulima, pishala ya vitungu, tumezoma pamoja, lakini pia tumesoma pamoja, lakini pia tumeshiriki kuhazimana hela kwenye mambo ya kibiashala. Kitu ambacho kinafanya tuwe na ulafiki wa kweli ni kwamba kila mmoja ni muazi kwa mwenzie, kila jambo likitoke lazima tamashirikishi mwenzie, na tunasaidiana katika shida na alaha. Kitu ambacho anapenda kusema kuhusu lafiki yangu. Nasema ni lafiki mzuri, ni lafiki bola. Na ninajivunia mno kuwa nae katika marafiki zangu, yeye ni bora namuomba Mungu azidi kumbaliki. Hazidi kumungoza, haweze pia kumpatia kazi. Kwa mumba kazi, kwa mumba Mungu amsaidie, akaweze kupata kazi.

Zana gani za kidigiti unatumia kila siku? Zana za kidigiti ambazo unatumia kila siku ni simu, natumia simu natumia internet, lakini pia natumia AI kwenye mwenye jukumu yangu.

Unafanya nini usiku kabla ya kulala? Usiku kabla ya kulala huwa ninafanya vitu vitatu. Cha kwanza kabisa nahakikisha kwamba milango yote nimefunga. Cha pili nahakikisha kwamba vitu vyote ambavyo nahitaji kesho. Kwa njia kunabu kazini, nimesha viandaa. Na tatu na cha mwisho nahakikisha nimefanya maombi. Na nimezima taa na nimeweka gharama ya kulala salama simu yangu nimeweka chaji kesho nikiamka nisikute haina chaji.

Unafanya nini kila siku, nini kila asubuhi unapoamka? Ninapomka asubuhi kitu cha kwanza huwa namshukuru mungu kwa kuweza kuniamsha salama. Tuku kuna kunalinda usiku mzima, mpaka asubuhi. Kitu cha pili huwa nafanya mazoezi. Nafanya mazoezi mepesi, ya kuruka kamba, ya push up, na naamsha viungo. Baada ya hapo napiga mswaki. Wakati huo maji ya mwili yanakuwa yanachemka. Baada ya kupiga mswaki, ninaoga vizuri, najiandaa, ninakuwa tayari nishanyosha nguo zangu, ninavaa kwa tayari kwa kuelekea kazini.

Je, unapenda kusimamia au kusimamiwa. Hivyo vyote mbili, viwili vya kusimamia au kusimamiwa, sivipendi. Kwa sababu kusimamia, kunaleta lawama, unakuta nasimamia mtu ambaye, hatekelezi majukumu yake ipasavyo kwa huru, unagombana na mtu. Lakini kusimamiwa pia sipendi kwa sababu ukiwa unasimamiwa ina maana ya kwamba huna uwezo mwenyewe wa kuweza kufanya kazi bila kusimamiwa. Kwa hiyo unakuwa unafanya kazi kwa presha. Badala ya kufanya kazi mwenyewe kwa mwenyewe kwamba ujue kwamba hapa na lengo hili itabidi nilitimize. Kwa hiyo kati ya kusimamia na kusimamiwa sipendi kitu chochote kati ya hivo viwili.

Niambie kuhusu njia unayotumia kupumzika. Njia ambayo ina nifanya niweze kutulia ni kufanya meditation. Huwa nakaa ni nafanya meditation. Lakini pia hii njia nilijifunza wakati nipo chuo. Kipindi hicho nilikuwa na pata wakati mgumu sana kwenye kusoma. Kwahiyo nilikuwa nafanya nakaa nafanya meditation. Wakati nafanya hii mazoezi huwa au hii kuli relaksi huwa nachukua lisaa zima au hata nusu saa niweze kufanya kwa uzuri zaidi. Na huwa najihisi vizuri baada ya dakika kumi tu baada kufanya mapumziko. Huwa najisikia vizuri.

Eleza chumba chako cha chakula. Chumba changu cha chakula, ni kidogo tu kwa saivi kwa sababu nimepanga, kwa chumba changu cha chakula ni kidogo. Kutakuta za langi zake ni langi za pinki na, kitanda changu, kinalalizisha. Ni kikubwa ni sita kwa sita, kinalizisha. Nikiwa kwenye dilisha naweza kuona manzali ya nje. Ama naweza kuona miti yamiparachichi. Na usani yangu ya mboga mboga, ambao, nimeipanda nje kitu ambacho nakipenda zaidi chumbani, ni utulivu. Chumbachangu kina utulivu mkubwa mno. Kina utulivu kina utulivu mkubwa mno, ndo hicho kitu ambacho napenda lakini pia, ukalibu wa umeme, katika kitanda changu kwaweza jichaji simu.

Unavolea nywele zako mara ngapi? Mimi huwa ninalea nywele zangu mara kwa mara ili ziweze kuwa safi na zenye mpangilio mzuri. Kwa kawaida ninalea kila baada ya siku chache kulingana na ratiba ya kazi na shughuli zangu. Hii inanisaidia kuzidumisha mwonekano mzuri, usafi na niweze kujiamini. Lakini pia ninaendelea kutumia sabuni na mafuta yanayofaa kwa nywele zangu, ambazo inafanya ziwe nyeusi zaidi, lakini pia najali nywele zangu ili nionekane nadhifu.

Unapendelea mwanga mkali au mwanga hafifu mimi napendelea mwanga napendelea mwanga mkali au mwanga hafifu kulingana na nyakati ambazo nipo kwa mfano nikiwa wakati nanyosha nguo au nafanya kazi zangu, nahitaji mwanga mkali lakini wakati naenda kulala, nahitaji mwanga wa kati ili nisiweze kusumbua wakati nimelala.

Unavaa saa? Ndiyo, huwa navaa saa. Saa yangu huwa navaa wakati natoka, naenda kutembea au naenda kanisani. Ndiyo, huwa navaa saa wakati naenda kazini. Mara nyingi huwa sivai saa kutokana na mazingira yangu ya kazini. Hayaruhusu sana kuvaa saa kutokana na kazi ninayoifanya ya kuhudumia wagonjwa.

Unapenda kuwa mahali pa aina gani? Kwa upande wangu mimi ninapenda kuwa mahali ambapo ni pa tulivu ambapo hapana kelele nyingi. Lakini pia pana hewa nzuri. Pana chakula kizuri. Na pia ki ni hewa yake. Lisiwe kavu si kali sana. Kuwe kuna njoto kiasi. Ndo hamahali ambopo napapenda.

Je, unatumia mfumo wa usalama wa vidole? Ndiyo, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye simu yangu. Hasa pale, nimeweka kwenye sehemu ya kufungulia simu. Lakini pia nimeweka kwenye bazi ya programu. Niweze kuingia lazima nitumie usalama wangu wa vidole. Hii inanisaidia kwenye ulinzi, wa taarifa zangu, kwenye simu yangu.

Je, unapenda sanaa ya aina gani? Mimi, ninapenda sanaa ya maigizo. Ninapenda sanaa ya maigizo kwa sababu huwa inabeba ujumbe na taarifa au madri ya jamii usika ambao inatuzunguka. Kwa hiyo, ninapokuwa, ninapokuwa, ninafuatilia, hii sanaa ya maigizo huwa inanipa maadili na kutambua nini kinaendelea katika nchi yangu.